Juisi inayonifurahisha mimi ni juisi iliyotengenezwa na embe. Mbona napenda hiyo juisi ni kwa sababu iko na uzito mzuri na pia ukiikunywa ladha yake inapendeza mdomoni. Na ndio maana juisi hiyo ndio nambari moja katika juisi zingine ambazo nazozipenda.

Mimi nilizaliwa na kukulia katika mji mzuri sana wenya watu wakarimu na hali ya hewa ya kuvutia. Nakumbuka mambo mengi mazuri ya utotoni. Hasaa, michezo tuliokuwa tukicheza na marafiki zangu pamoja na chakula kitamu cha asili ambacho hupanya mji huo uwe wa kipekee. Kitu kinachofanya mji wangu uwe maalumu ni amani na vivutio vya asili vilivyoko pale. Na kila ninapopata nafasi ya likizo, mimi hupenda kurudi nyumbani ili kupumzika na kusalimia ndugu zangu. Ni mahali ambapo daima nitapadhamini kwa sababu pamenifanya niwe hivi nilivyo leo.

Mimi binafsi napendelea kusimamia kwa sababu inanipa fursa ya kuonyesha uongozi wangu na kusaidia wengine kufikia malengo yao kwa pamoja. Hata hivyo, nakubali kuwa kusimamiwa pia ni muhimu. Hasa, ninapojifunza mambo mapya kutoka kwa watu wenye uzoefu mkubwa zaidi yangu ili kuimarisha ujuzi wangu. Muhimu zaidi ni kufanya kazi kwa ushirikiano ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa ubora. Iwe mimi ndio kiongozi au ninafuata maelekezo ya msimamizi mwingine. Hii inasaidia kuleta ufanisi kazini na kuhakikisha kila mtu anatimiza wajibu wake kwa wakati.

Mimi hufurahia sana kutumia muda wa mapumziko na familia yangu kwa kufanya mambo yanayotuleta karibu kama vile kula chakula cha jioni pamoja na kusimuliana matukio ya siku nzima. Pia tunapenda kuenda matembezi au kutazama filamu nyumbani wakati wa wikendi ili kuburudika na kuimarisha upendo wetu. Wakati mwingine, tunasaidiana kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani. Jambo ambalo, linatufundisha ushirikiano na kudhamini uwepo wa kila mmoja wetu. Kua na familia yangu hufanya nijisikie mwenye furaha na amani. Kwani, wao ndio watu muhimu zaidi katika maisha yangu.

Mimi napenda sana kusikiliza muziki wa jadi kwa sababu unawakilisha utamaduni wetu na unafanya nijisikie mwenye fahari na asili yangu. Huwa nafurahia sana sauti za ala za asili kama ngoma na firimbi. Ambazo mara nyingi hubeba ujumbe mzito wa mafunzo ya maisha na historia ya jamii yetu. Ingawa kuna aina nyingi za muziki wa kisasa kwa sasa, bado naamini kuwa muziki wa jadi una ladha ya pekee. Isiyochuja na ni muhimu sana kuienzi ili usipotee kwa vizazi vijavyo. Kusikiliza nyimbo hizi, kunanikumbusha maisha ya kijijini na sherehe mbalimbali za kiasili. Ambazo huwa zinatuleta pamoja kama jamii.

Kwa kawaida, mimi huwa ninakaa macho hadi saa tano au saa sita usiku. Kwa sababu, huo ndio muda ambao ninaweza kupata utulivu wa kufanya mambo yangu binafsi baada ya kumaliza kazi za kutwa nzima. Napenda kutumia muda huo, kusoma vitabu, kutazama habari, au kupanga mipango ya siku inayofuata. Ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Ingawa mara nyingine mimi huchoka mapema, bado na jaribu kulala kwa wakati ili nipate masaa ya kutosha ya kupumzika na kuamka nikiwa na nguvu asubuhi na mapema. Hata hivyo, wakati wa wikendi, ninaweza kukaa macho hadi kuchelewa zaidi nikifurahia muda wa burudani na familia yangu au marafiki.

Kama ningeweza kuchagua uwezo mmoja wa ziada, ningependa kuwa na uwezo wa kuzungumza lugha nyingi za kimataifa kwa ufasaha ili niweze kuwasiliana na watu kutoka tamaduni mbali mbali duniani kote. Uwezo uwezo huu ungenisaidia kuelewa mitazamo mipya, kujifunza mambo tofauti kwa urahisi na kuongeza nafasi zangu za kufanya kazi au kusafiri katika maeneo mengi bila kikwazo cha lugha. Na amini kuwa mawasiliano ni msingi wa kila kitu. Hivyo, kuwa na kipaji hicho kingenifanya niweze kuunganisha watu na kujenga mahusiano imara popote nitakapokwenda. Pia, uwezo wa kujifunza haraka ungenisaidia kuwa bora zaidi katika kila jambo ninachofanya kila siku.

Kwa sasa, ninaishi katika nyumba nzuri ilio kwenye mazingira tulivu na yenye kijani kibichi. Jambo ambalo hunifanya nijisikia mwenye amani sana. Nimehamia hapa miaka michache iliopita. Na tangu wakati huo, nimivutiwa sana na jinsi majirani wa livyo wakarimu pamoja na urahisi wakupata. Mahitaji muhimu karibu na nyumbani. Nachopenda zaidi kuhusu eneo hili ni usalama uliopo. Unao nifanya nijisikia huru, kutembea na kupumzika bila hofu yoyote wakati wowote. Ni mahali ambapo pameja furaha na faraja. Na kweli, najihisi mwenye bahati kuita mahali hapa kuwa nyumbani kwangu.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa filamu na kwa kawaida huwa ninapenda kuenda kutazama cinema mara moja baada ya kila wiki mbili. Ili kutazama filamu mpya zinazoingia sokoni. Huu ni utaratibu wangu maalumu wa kujipumzisha na kuburudika baada ya kazi nyingi za wiki. Na mara nyingi, mimi huenda na marafiki zangu ili tufurahie pamoja mazingira mazuri ya cinema. Napenda sana uzoefu kutazama filamu kwenye kioo kubwa na sauti zenye mwangwi kwani inanifanya nihisi kama niko ndani ya hadithi hiyo na kunipa furaha ya kipekee. Ingawa kuna wakati ninabanwa na majukumu mengine najitahidi sana kutokosa nafasi hiyo. Ya kila baada ya wiki mbili kwa sababu ni wakati wangu muhimu wa kubadilisha mazingira na kufurahia sanaa ya filamu.

Mimi huboresha michakato yangu ya kazi kwa kutathmini jinsi ninavyotekeleza majukumu yangu kila siku na kutafuta mbinu mpya zinazoweza kurahisisha kazi na kuokoa muda. Huwa ninaanza kwa kuainisha hatua zinazo. Chukua muda mrefu sana na kisha kutumia teknolojia au kubadilisha mpangilio wa utendaji ili kuongeza ufanisi na kupunguza makosa. Pia, mimi hupenda kusikiliza maoni ya wengine kazini na kujifunza kutoka kwao, kwani ushirikiano husaidia kugundua njia bora zaidi za kufikia malengo yetu kwa pamoja. Kwa kufanya marekebisho haya, madogo madogo, mara kwa mara, ninahakikisha kuwa ubora wa kazi yangu unaendelea kuongezeka na ninatimiza wajibu wangu kwa urahisi na haraka zaidi.

Ili kujiandaa vizuri kwa ajli ya mkutano, mimi huanza kwa kupitia agenda na mada kuu zitakazo zungumziwa ili nijue ni mambo gani muhimu yanatakiwa kutolewa uamuzi. Huwa ninaanda taarifa au takutakwimu zozote zinazohitajika mapema na pia ninaandika maswali au hoja ambazo ningependa kuzichangia wakati wa majadiliano. Pia mimi huhakikisha vifaa vyangu vya kazi kama kalamu, daftari au kompyuta viko tayari na ninafika eneo la mkutano dakika chache kabla ilikuanza nikiwa na utulivu na umakini mkubwa. Maandalizi haya yananisaidia kuendesha mkutano kwa ufanisi kuokoa muda na kuhakikisha kuwa malengwa yote yaliyopangwa yanafikiwa kwa mafanikio.

Ndio, kwa vitu vya kimwili kama nyalaka muhimu au vitu, mimi hutumia sanduku lenye kufuli, lakini kwa picha na video za thamani, mimi hupendelea kuzihifadhi kidigitali kwenye kompyuta yangu au cloud ili niweze kuzipata wakati wowote. Na amini kuwa kutunza vitu hivi ni njia bora ya kulinda historia yangu na kazi yangu niliyofanya ili kuvipata na inanipa amani ya akili nikijua kuwa kila kitu kiko salama. Utaratibu huu hunanisaidia kuwa na nidhamu ya kutunza mali zangu na kuheshimu vitu vinavyo ongeza thamani katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi napenda sana vyombo vya muziki kwa sababu vina uwezo wa kuelezea hisia ambazo maneno pekee hayawezi. Kwa sasa ninajifunza kupiga gitaa kwa sababu sauti yake inanituliza sana na kunipa amani baada ya siku ndefu ya kazi. Ingawa bado sijaweza kupiga kwa ufundi mkubwa nafurahia sana kila hatua ya kujifunza. Na mara nyingi, mimi hufanya mazoezi wakati wa wikendi ili kuboresha ujuzi wangu. Naamini kuwa, muziki ni lugha ya ulimwengu wote. Na kuwa, na uwezo wa kupiga chombo chochote cha muziki ni zawadi ya pekee. Inayoweza kuleta furaha kwangu na kwa watu wanaonizunguka.

Mimi napenda sana kupanda milima kwa sababu ni aina ya mazoezi yanayonipa changamoto ya kimwili na kunifanya nifurahie uzuri wa mazingira asili kutoka juu. Kila ninapofika kileleni najihisi nimefanikiwa sana na ninafurahia hewa safi na utulivu uliopo mbali na kilele za mji. Ingawa safari ya kupanda inaweza kuwa ya kuchosha, hamu ya kuona mandhari nzuri na kupata uzoefu mpya na marafiki hunipa motisha ya kuendelea mbele hadi mwisho. Namini kuwa kupanda milima kunanifundisha uvumilivu na nidhamu. Mambo ambayo ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Mandhari nzuri zaidi nilio wahi kuona ni wakati nilipotembelea fukwa za bahari wakati wajua kuzama. Ambapo, bingu ilibadilika na kuwa na rangi ya machungwa na zambarau ilio vutia sana. Sauti ya mawimbi ya bahari ya kigonga, mwambao ilileta utulivu wapekee rohoni mwangu. Na mchanga mweupe ulioenea kando ya maji ulionekana kama lulu zenye kumeta. Kwangu mimi uzuri wa asili ni kitu ambacho hakina kifani. Na kuona jinsi mazingira yanavyoweza kuwa na amani kunanifanya nidhamini sana uumbaji na umuhimu wa kutunza mazingira yetu. Kila ninapokumbuka mandhari hiyo na jihisi nimejaa nishati mpya na furaha kwa sababu ni uzoefu ambao uliacha alama isiofutika katika kumbukumbu zangu.

Mchezo ninaopenda zaidi kucheza ni tenisi ya mezani kwa sababu una hitaji wepesi umakini mkubwa na unanipa mazoezi mazuri ya mwili na akili. Mara nyingi mimi hucheza mchezo huu na marafiki zangu wakati wa mapumziko au jioni bada ya kazi. Jambo ambalo linatusaidia kuchangamka na kupunguza msongo wa mawazo wa siku nzima. Nafurahia sana kasi ya mpira na ufundi unaohitajika kurudisha mashambulizi ya mpinzani wangu. Na kila ushindi ninaopata unanipa morali ya kuendelea kuboresha ujuzi wangu katika mchezo huu. Kwangu mimi tenisi ya mezani sio mchezo tu bali ni njia ya bora ya kujenga ushirikiano na kufurahia muda wangu wa ziada kwa njia yenye afya.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini, mimi hupenda kuanza siku kwa kuandaa orodha ya majukumu yote muhimu na kuyapanga kulingana na kipaumbele changu. Huwa ninatumia mbinu ya kufanya kazi kwa vipindi maalum na kisha kuchukua mapumziko mafupi ili kuipa akili yangu utulivu na kuimarisha umakini wangu katika kila jukumu. Pia mimi hujitahidi kuepuka vishawishi kama vile mitandao ya kijamii wakati wa sa za kazi na badala yake kutumia zana za kidigitali zinazo saidia kurahisisha utendaji. Kwa kufuata utaratibu huu, ninajikuta nikikamilisha majukumu mengi zaidi kwa muda mchache na kwa ubora wa juu. Jambo ambalo, hunipa motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi kila siku.

Stadi muhimu zaidi kwa kazi yangu ni uwezo wakuwasiliana vizuri na watu wa aina mbali mbali. Kwani kazi yangu inategemea sana ushirikiano na uelewa wa pamoja ili kufikia malengo tunayojiwekea. Pia ujuzi wa kutumia komputa a na programu za kisasa ni nyenzo muhimu inayoniwezesha kutekeleza majukumu yangu kwa haraka na ufasaha mkubwa katika ulimwengu huu wa sasa wa kidigitali. Naamini kuwa kujifunza mbinu umpya za utatuzi wa matatizo kuna saidia kukabiliana na changamoto zozote zinazo jitokeza ofisini. Jambo ambalo linaongeza thamani yangu kama mfanyakazi. Kuwa na stadi hizi kumesaidia sana katika ukuwaji wa taaluma yangu na kunanipa ujasiri wa kutimiza wajibu wangu kwa ubora wa juu kila siku.

Mimi hushugulikia wateja wangu kwa kuwapokea kwa tabasamu na kuwasikiliza kwa makini sana, ili kuelewa mahitaji yao kabla ya kutoa suluhisho lolote. Huwa ninaamini kuwa lugha ya staha na ujasiri katika kujibu maswali yao ni muhimu sana katika kujenga uaminifu na uhusiano mzuri wa muda mrefu kati yetu. Hata kama mteja ana malalamiko, mimi hubaki nikiwa mtulivu na mwenye subira huku nikijitahidi kutafuta njia bora zaidi ya kumridhisha na kuhakikisha anaondoka akiwa na furaha. Kwa kufanya hivi, ninahakikisha kuwa huduma ninayotoa ni ya kiwango cha juu na inasaidia kuimarisha taswira nzuri ya biashara au taasisi ninayofanyia kazi.

Likizo yangu ya ndoto ni kutembelea fukwe tulivu za Zanzibari, ambapo nitaweza kufurahia mchanga mweupe na maji ya bluu ya bahari nikiwa na familia yangu. Katika likizo hiyo, ningependa kufanya matembezi mengi kando ya bahari, nyakati za jioni, na pia kujifunza kuhusu historia na utamaduni wa mkongwe ili kupanua uelewa wangu. Safari hii ni muhimu sana kwangu kwa sababu inawakilisha muda wa mapumziko kamili kutoka kwenye majukumu ya kila siku. Ikiniwezesha kurejesha nishati na kuimarisha mahusiano na wapendwa wangu. Naamini kuwa likizo yenye usawa kati ya kupumzika na kutembea ni njia bora ya kupata amani na akili na kuunda kumbu kumbu zisizofutika maishani.

Mimi napenda sana wanyama wakufugwa hasa mbwa kwa sababu ni viumbe waminifu sana na wenye urafiki wa dhati kwa binadamu. Pia, nina vutiwa na wanyama waporini kama simba na twiga kwa sababu ya uzuri wao wa asili na jinsi wanavyo ishi kwa uhuru katika mazingira yao ya asili. Na amini, kuwa na mnyama nyumbani kuna saidia kupunguza msongo wa mawazo na kutufundisha umuhimu wa kuwajali viumbe wengine wasioweza kujitegemea. Napenda kuona wanyama wakiishi kwa amani na kupata huduma bora za afya na chakula. Kwani, hao pia ni sehemu muhimu sana ya mazingira yetu na ulimwengu kwa ujumla.

Wakati ninapokuwa na mgogoro na mtu, hatua yangu ya kwanza ni kubaki mtulivu na kuepuka kusema maneno makali ambayo yanaweza kuongeza hali ya mvutano. Mimi hupendelea kumskiza mwenzangu kwa umakini ili kuelewa mtazamo wake na kisha kueleza hisia zangu kwa njia ya heshima na amani. Naamini kuwa mazungumzo ya wazi na utayari wa kusamehe ni ngunzo muhimu katika kutatua tofauti zozote na kurejesha uhusiano mzuri. Kwa kufanya hivi, tunajenga mazingira ya kuaminiana na kuelewana. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa amani ya moyo na ustawi wa jamii yetu.

Mimi napendelea zaidi kuvaa suruali kwa sababu zinanipa uhuru mkubwa wa kutembea na kufanya shughuli zangu za kila siku kwa urahisi na wepesi. Huwa najihisi mwenye ujasiri na nadhifu zaidi ninapokuwa nimevaa suruali. Iwe ni kazini au ninapokuwa nimepumzika nyumbani na marafiki. Ingawa, sketi pia ni nzuri na huonyesha heshima. Kwangu mimi, suruali ni vazi lenye, taji zaidi ambalo, linaendana na kazi ya maisha yangu ya sasa. Naamini kuwa, vazi bora, ni lile linalomfanya mtu ajisikie huru na mwenye furaha. Na ndio maana, chaguo langu la kwanza wakati wote huwa ni suruali zenye, ubora na rangi zinazovutia.

Kitu cha kwanza ninachofanya, ninapoanza kazi ni kuanda orodha ya majukumu yangu ya siku ili kujua ni mambo gani ya kipaumbele yanayohitaji kushughulikiwa haraka. Mimi hupenda pia kuhakikisha kuwa meza yangu ya kazi ni safi na vifaa vyote vya. Lazima vipo tayari. Jambo ambalo hunisaidia kuanza siku nikiwa na akili tulivu na umakini mkubwa. Baada ya hapo, mimi hukagua barua pepe zangu ili kuona kama kuna taarifa mpya kutoka kwa wenzangu au wateja zinazohitaji majibu ya haraka kabla sijaanza kazi kubwa za siku. Utaratibu huu, unanisaidia sana kuongeza ufanisi na kuhakikisha kuwa kila saa ya kazi yangu inatumika vizuri kwa ajili ya kuleta matokeo bora.

Lugha ambayo ningependa sana kujifunza ni kifaransa. Kwa sababu ni lugha yenye mvuto wa kipekee na inazungumzwa katika nchi nyingi duniani. Jambo ambalo linaweza kunifungulia fursa mpya za kibiashara na kijamii. Na amini kuwa kujifunza lugha geni ni njia bora ya kuelewa tamaduni tofauti na kupanua uwezo wangu wa kuwasiliana na watu wa asili mbali mbali kwa ujasiri zaidi. Lengo langu ni kuweza kusafiri kuenda nchi zinazozungumza lugha hiyo na kuzungumza na wenyeji bila kuhitaji mkalimani. Jambo ambalo litafanya safari zangu ziwe zenye maana na kusisimua zaidi. Kujifunza lugha mpya pia kunasaidia kuimarisha akili na kunipa mtazamo mpana wa ulimwengu. Hivyo niko tayari kuanza safari hii ya mafunzo hivi karibuni.

Mwezi ninaoupenda zaidi katika mwaka ni disemba kwa sababu ni kipindi cha furaha ambapo tunapata nafasi ya kumaliza mwaka kwa amani na kusherekea mafanikio yetu. Disemba ni mwezi wa kipekee kwangu kwani unajumuisha likizo ndefu inaoniwezesha kusafiri na kujumuika na ndugu na jamaa ambao sija waona kwa muda mrefu. Pia hali ya hewa na mazingira ya sherehe wakati huu wa mwaka hunipo matumaini mapya na nishatia ya kuanza kupanga malengo yangu kwa ajili ya mwaka unaofuata. Kwangu mimi hakuna mwezi mwingine unaoweza kulinganishwa na disemba kwa jinsi unavyoleta watu pamoja kwa upendo na vicheko vingi nyumbani.